Napenda kufanya mambo mbalimbali na familia yangu kama vile kukaa pamoja na kula chakula, kuzungumza, kucheka na kushiriki hadithi pia napenda kutembea pamoja, kufanya michezo au shughuli za nyumbani kwani hizi huimarisha uhusiano na kuondoa kumbukumbu nzuri wakati mwingine hufurahia kutazama televisheni au filamu pamoja jambo linaloongeza furaha na mshikamano. Kwa kifupi napenda kufanya na familia yangu shughuli zinazojenga uhusiano, furaha na upendo.

Ndiyo, napenda mziki wa jadi. Mziki huu hunisaidia kuthamani, utamaduni na historia ya jamii. Napenda jinsi mdundo wa nyimbo za jadi zinavyoweza kuleta hisia, za furaha, huzuni, au utulivu. Pia, mziki wa jadi hunifanya nijisikie karibu na familia na jamii. Hasa wakati wa sherehe au mikutano ya kijamii. Kwa kifupi, napenda mziki wa jadi kwa sababu una historia, una hisia, na unafundisha thamani za maisha.

Mimi nasherehekea mwaka mpya kwa njia ya furaha na utulivu kwa mfano napenda kukaa na familia au marafiki kula chakula kizuri na kushirikiana kwenye mazungumzo na kicheko. Wakati mwingine hufanya kutazama televisheni ama kitu au matukio ya kusherehekea mwaka mpya, matukio ya kusherehekea mwaka mpya kama moto wa bangi au sherehe za umma pia napenda kutafakari mwaka uliopita kupanga malengo mapya, kushukuru kwa mambo mazuri, kwa kifupi, sherehe za mwaka mpya ni furaha, familia, shukrani na matarajio mapya.

Nigepende kujaribu mchezo wa tenisi? Ninepende kwa sababu ni mchezo unaojumuisha mwili na akili. Unahitaji mbinu, kasi na umakini. Na pia hufundisha kushirikiana, kuvumilia na kushindana kwa heshima. Ningepende pia kujifunza mbinu mpya na kucheza na wenzangu. Ili kufurahia changamoto? Kwa kifupi, mchezo huu ningepende kujaribu kwa sababu unachanganya burudani, mazoezi na ujuzi wa kiakili.

Napenda kununua vitu katika maduka ya karibu, masoko au maduka makubwa ya bidhaa tofauti. Napendelea maduka ya karibu kwa urahisi na haraka. Lakini pia napenda sumasoko au maduka makubwa kwani hupitia chaguo nyingi, bidhaa za aina mbalimbali na mara nyingine punguzo. Kununuwa vitu kuna nifanya nijisikie furaha kuridhika na kuwa tayari kwa shughuli ya kila siku. Kama chakula, nguo au vio vya shule. Kwa kifupi napenda kununua mahali panapo kuwa rahisi, panachaguo na kuniletea furaha kidogo.

Jambo la dini ambalo ni muhimu kwangu ni imani na maadili mema. Imani hunisaidia kuwa na matumaini, utulivu na kuelewa maisha kwa maana. Huku maadili mema yakiniwezesha kushugulika na watu kwa heshima kusaidia wengine na kufanya mema kila siku. Pia napenda kushiriki katika shughuli za kidini kama sala, tafakari au kushiriki na jamii kwani hufanya nijisikie karibu na mungu na wenyewe. Kwa kifupi, dini yangu ni chanzo cha amani, mwongozo wa maadili, na msaada wa kimaisha.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini chenye faraja kilicho andaliwa vizuri kwa ajili ya kupumzika na kulala vizuri. Kuta zina rangi nyepesi ya bluu ambayo hunipa utulivu na amani kitanda changu ni kubwa na chenye starehe na vina makabati madoga ya kuhifadhi vitu vyangu kutoka dirishani ninaweza kuona manthari ya nje majani na baadhi ya majengo jirani jambo linalonifanya nijisikie karibu na mazingira kitu ninachokipenda zaidi chumbani ni kitanda changu, kwa sababu ndicho kinachonipa faraja utulivu na usingizi mzuri kila siku.

Ndiyo, napenda kusoma maoni na makala mtandaoni. Napenda kufanya hivyo kwa sababu, hufundisha, kunipa taarifa mpya na kunipanua ufahamu kuhusu mambo mbalimbali. Pia, kusoma maoni kunanisaidia kujua maoni ya watu wengine, kushirikiana kwenye mjadala, na kuelewa mtazamo tofauti. Kwa kifupi, kusoma maoni mtandaoni ni njia ya kujifunza, kuburudika na kupata mtazamo mpana wa dunia.

Nimewahi kuenda maonyesho ya sanaha nilifurahia kuona maboresho ya wa wasanii michoro na kazi ya mikono mbalimbali maonyesho haya yalinifundisha kujifunza mbinu mpya kuthamini sanaa ya kila aina na kupata msukumo wa ubunifu pia ilikuwa fursa nzuri ya kushirikiana na marafiki au familia na kusherehekea kazi ya kiubi kiubunifu kwa kifupi, uzoefu wa maonyesho ya sanaa ni furaha elimu na msukumo wa kibinafsi.